Ningependa kujifunza luga ya kijerumani. Kwa sababu ni kwamba ni luga yenye matumizi mapana kwenye sayansi teknolojia na elimu ya juu. Na pia inanafasi kubwa kwenye soko la kazi la kimataifa. Pia napenda changamoto ya kujifunza luga yenye muundo wa kisarufi ulio wa kina. Najuwa kuwa kuongezo uwezo katika luga hii kunanipa nafasi ya kuasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na ku panua fursa ya kazi na kujifunza.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umenisaidia sana kukuza ustadi na mtazamo mpana kuhusu jamii. Nilijunga na mpango wa vijana waliokuwa wakisaidia wanafunzi wa shule za msingi katika masomo ya msingi hasa kiingereza na kiswahili. Tulikuwa tunapanga vipindi vya kuwafundisha, kuwapa vifaa vya kujifunzia na kuwahamasisha kuwa na nidhamu ya masomo. Kupitia kazi hiyo nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri, uvumilivu na kupanga muda vizuri. Pia ilinisaidia kuelewa changamoto ambazo baadhi ya familia zinapitia katika kuhakikisha watoto wanapata elimu bora. Zaidi ya hilo nilihusika kwenye shughuli za upandaji miti na utoaji wa msaada wa mavazi kwa wahitaji katika jamii. Kazi ya kujitolea ilinipa uwezo wa kufanya kazi na watu wenye mitazamo na tamaduni tofauti. Na pia kunifanya kutambua umuhimu wa kuwa na moyo wa kushirikiana. Kwa ujumla ilikuwa nafasi nzuri ya kujenga utu, kuendelea kujifunza na kujenga mitandao ya marafiki na watu wenye malengo sawa.

Wakati wa mgogoro na mtu, huwa na jitahidi kuanza kwa kujizuhia kihisia ili kuepuka kutoa majibu ya haraka ambayo yanaweza kuongeza hali ya mvutano. Hatua ya kwanza huwa ni kusikiliza kwa makini ili kuelewa chanzo chatatizo na mtazamo wa upande wa pili bila kuvunja mazungumzo au kujitetea kabla ya muda. Nina amini kwamba mgogoro mara nyingi hutokana na kutokwelewana au tofauti ya matarajio. Kwa hiyo, kusikiliza kuna saidia kupunguza hisia na kueka msingi wa mazungumuzo yenye tija. Baada ya kusikiliza, huwa najieleza kwa utulivu ni kieleza upande wangu bila kutumia lugha ya lawamu. Kwa mfano, natumia maneno kama ninahisi badala ya wewe ulifanya. Pia huwa najaribu kueka mkazo kwenye sulu badala ya kushinda hoja. Ikiwezakana, tunatafuta njia ya kusonga mbele au kukubaliana kwa kile kinachoweza. Na ikiwa hakuna suluhu ya haraka, basi nakubali kuhairisha mazungumzo hadi, hali itakapokuwa tulivu zaidi. Kwa ujumla, ninaona mgogoro kama fursa kujifunza kuhusu mwasiliano, uvumilivu na uwelewa wa watu tofauti badala ya jambo la kukuwepa au kuogopa.

Kwa kawaida huwa nacharge kifaa changu maramoja hadi mbili kwa siku kulingana na matumizi. Nikitumia kifaa kwa shuguli nzito kama kutazama video kufanya kazi mtandaoni au kutuma faili nyingi betri huisha haraka zaidi hivyo huwa ninalazimika kuchaji marambili. Lakini siku ambazo matumizi hayako makubwa maramoja inatosha. Huwa na jitahidi kuchaji kifaa kabla betri kushuka sana kwa sababu nimegundua kuchaji wakati betri iko chini sana kunaweza kuwarakisha kuchoka kwa betri kwa muda mrefu. Pia ninalenga kuwepuka kuchaji kifaa usiku kucha kwani nimejifunza kwamba kuchaji muda mrefu kupita kiasi kinaweza kuwathiri afe ya betri. Kwa hiyo nimekuwa na utaratibu wa kuchaji wakati nipo macho ili nifuatilie kiwango cha betri na kuondoa chaji inapofika asilimia nzuri. Kwa ujumla kiwango changu cha kuchaji kinategemea sana siku lakini wastani ni mara moja au mbili. Huku nikijitahidi kuthibiti matumizi na kuwakikisha kifaa kinabaki na betri ya kutosha kwa shuguli za msingi bila kuathiri uimara wa kifaa.

Wakati wa baridi kali huwa na jitahidi kuchanganya kujilinda kimwili na kujipa starehe ili kuepuka kero za mabadiliko wa hali ya hewa. Hatua ya kwanza huwa ni kuvaa nguo nzito zenye tabaka kadha. Ikiwemo koti, sweta la soksi nene ili kuifadhi joto la mwili. Pia nakaa ndani ya nyumba, iwezekanavyo. Asa wakati wa asubui na usiku ambao mara nyingi huwa na baridi zaidi. Kama kuna heater au blanketi za umeme, huwa nazitumia kwa taathari ili kupata joto la ziada bila kutumia nishati kupita kiasi. Wakati huo huo, sipuuzi ya afya, huwa nakunywa chai, supu au vinywaji vya moto ili kusaidia mwili kudumisha joto. Pia napendelea kubaki na shuguli ndogo ndogo kama kusoma, kutazama filamu na kufanya kazi za ndani zinazo usisha mwendo kiasi. Kitu chochote kinachosaidia mwili usipunguze mzunguko wadamu. Kwa ujumla, baridi kali si wakati wa kulalamika bali fursa ya kupumzika, kujitia faraja na kutunza mwili. Nimegundua kuwa ukipanga vizuri, kipindi cha baridi kenaweza kuwa wakati mzuri wa utulivu na ubunifu.

Kuongeza ushirikiano katika timu kunahitaji mchanganyiko wa mawasiliano mazuri, heshima na uelewa wa malengo ya pamoja. Moja ya hatua ya kwanza ninayochukua ni kuhakikisha kwamba kila mwanachama wa timu anaelewa lengo kuu, majukumu yao na jinsi kazi zao zinavyochangia kwenye matokeo ya pamoja. Ikiwa watu wanajua wanachofanya, ni kwanini wanakifanya, huwa rahisi kushirikiana na kusaidiana. Pili, nahimiza utamaduni wa kusikilizana katika timu zenye ushirikiano mzuri, mawazo ya kila mtu husikilizwa bila dharau. Huwa ninaanzisha majadiliano mafupi ya kutathmini mawazo, kutoa mrejesho na kushughulikia changamoto. Katika hali za migogoro au tofauti za maoni, nakaziwa zaidi kusuluhisha kwa mantiki na kuheshimiana badala ya kushinda hoja. Tatu, napendelea kuipa timu nafasi ya kusherehekea mafanikio madogo na makubwa. Kutambua jitihada za watu kunawafanya wajisikie kuthaminiwa na kuendelea kujitolea. Pia napanga mfumo ya uwajibikaji yenye uwazi ili kuhakikisha hakuna mtu anayebeba mzigo pekee au kuachwa nyuma. Kwa kufanya haya timu hujenga imani, hamasa na mazingira ya kufanya kazi kwa pamoja kwa ufanisi.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto kwa sababu ninayaoana mazingira ya michezo kama nafasi muhimi ya kujenga ubunifu, furaha na mawasiliano ya sio na shinikizo. Watoto huwa wanamtazamo wa moja kwa moja na kwa kweli kuhusu mambo. Hivyo, muda wanaotumia katika michezo huleta hisia za walisia na ubunifu ambao mara nyingi hupotea tunapo kua watu wazima. Kucheza nao kuna saidia kuondoa mawazo ya uchovu na msongo wa siku na kuna leta mawasiliano ya asili yasiyohitaji taratibu nyingi. Kwa upande mwngine, michezo na watoto pia ninjia ya kujenga uwelewa wawo wakijami kuonyesha mfano wa kuvumiliana, kushirikiana na kuheshimiana. Huwa na jitahidi kuchagua michezo inayolingana na umri wawo na kua hakikisha wanahisi salama na kujumuishwa. Pia ninapenda kuona maendeleo yao jinsi wanavyo soma kanuni za mchezo kuunda mikakati midogo na hata kushinda au kukabiliana na kushindwa kwanjia yanye afya. Kwa ujumla kucheza na watoto ni uzoefu unawo changanya furaha malezi ya kijami na kujifunza.

Ninahisi kuwa tathmini za kazi ni chombo muhimu cha kujifunza na kukuza utendaji binafsi. Kwa upande wangu, napokea tathmini kwa mtazamo chanya nikizingatia kuwa si tu kipimo cha mafanikiyo yangu bali pia fursa kutambua maeneo ninayo weza kuboresha. Napenda kutumia mrejesho wa kazi kama mwongozo wa kujenga stadi kuongeza ufanisi na kuelewa matarajio ya waajiri wa timu. Pia tathmini huongeza huwajibikaji binafsi. Wakati naelewa ni jinsi gani kazi yangu inavyo pimwa, ninajitahidi kupanga muda kipaumbele na kutumia mbinu bora ili kuhakikisha matokeo bora. Hii inaniwezesha pia kuwa tayari kwa changamoto mpya na kuchukua hatua za kurekebisha makosa kable haya jawa tatizo kubwa. Kwa ujumla mtazamo wangu, tathmini ya kazi, sio kitu cha kuogopa bali ni chombo cha kujifunza kukua kitaalamu na kukuza uhusiano mzuri kazini hasa pale ambapo mirejesho utoa mwanga wa wazi kuhusu uovu unaodhaifu wangu.

Nashughulikia muda kazini kwa kutumia mchanganyiko wa kupanga kipa umbele na kuzingatia muda wa kila kazi ili kuhakikisha ufanisi na matokeo bora. Kila asubuhi huwa na anzia kwa kuangalia orodha ya kazi za siku na kuainisha ni zipi zenyu umuhimu mkubwa au za dharura. Kisha kuzifanyia kazi kwanza. Hii inanisaidia kushughulikia kazi nzito wakati nikiwa na nguvu zaidi na kuepuka msongamano mwishowe mwasiku. Pia huwa ninatumia mbinu ya block scheduling ambapo natagemea muda maalum kwa kazi tofauti bila kuingiliana na wengine. Kwa kazi zinazoitaji ubunifu au umakini mkubwa huwa natagemea muda wa asubuhi au wakati mimi binafsi nikiwa na umakini zaidi. Kwa kazi ndogo au zinazoeza kufanywa haraka huwanazipanga kwenye vipindi vya mapumziko au muda mudogo usio washughuli nyingi. Zaidi ya hilo, napenda kuweka muda wakupumzika kidogo ili kuondoa uchovu na kudumisha ufanisi. Kwa ujumla, kwa kupanga muda vyema kuhainisha kipaumbele na kujiepusha na usumbufu, ninaweza kufanya kazi nyingi kwa ubora na bila kuchoka sana.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa ni fursa ya kusherekea mafanikio madogo na kuungana na familia marafiki na wapenzi wa karibu. Kila mwaka napanga hafla ndogo mara nyingi nyumbani au kwenye sehemu tulio na uraisi ambapo watu wa karibu hufika kuzunguka kusherekea na kushirikiana hadithi za mwaka uliopita. Napenda kuwa na wazingira tulivu yenye furaha, mziki mdogo na chakula kizuri. Kwani hii usaidia kila mtu kujisikia salama na kupraia pamoja. Mbali na afla hiyo, mara nyingine napenda kutumia siku ya kuzaliwa kwa kufanya kitu maalum kwa nafsi yangu kama kwenda kutembea nje kusoma kitabu nilicho nacho au kujaribu kitu kipya ambacho kimekua kwenye orodha yangu ya maono. Pia hua napokea na kutoa shukrani kwa watu walio kwa sehemu ya safari yangu ya maisha na kutafakari mafanikio na changamoto niliopitia mwaka uliopitia. Kwa ujumla siku yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha shukrani na mipango ya kuendeleza maisha yangu kwa njia yenye maana.

Ninapenda kuwa mahali penye utulivu, uwazi na mazingira ya hasili kwa sababu maeneo kama hayo unisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kujua vipau mbele vya siku au maisha kwa ujumla. Mahali kama bustani tulivu, pembezoni mua maji au semu yenye miti huwa yanatengeneza hali ya kuondowa msongo na kuongeza ubunifu. Inapokuwa katika mazingira kama haya, inaweza kusoma kwaandika mawazo hau ata kupanga malengo bila usumbufu wa kelele na shuguli nyingi. Hata hivyo pia napenda kuwa katika maeneo yenye watu wachache wenye mazungumzo wakuvutia kama maktaba kafe tulivu au sehemu za mafunzo. Haya si maeneo ya kelele lakini yana nishati na muingiliano mawazo unahochochea kujifunza. Kwa jumla ninadhamini maeneo yenye usawa katia utulivu na msisimuko wa kijami. Sehemu ambazo wacha uwewe mwenyewe huku bado ukiisi kuunganishwa na ulimwengu.

Ndiyo, ninavaa saa mara nyingi. Naona ni muhimu si tu kwa kuangalia muda, bali pia kama sehemu ya utu na taaluma kazini. Saa, husaidia kupanga muda wangu vizuri, kuzingatia ratiba na kuhakikisha kuwa ninafanya kila kazi kwa wakati. Kwa mfano wakati wa mikutano ratiba za kazi au kuchaji kifaa huwa na saa yako kunanipa mwongozo na wa kiasili wa muda bila kuitegemea simu au vifaa vingine. Zaidi ya hilo kwa upande wa mtazamo wa kitaaluma kuvaa saa kunatoa hisia ya umakini uwajibikaji na utayari. Jambo ambalo linaonekana kwa wenzangu ni waajiri. Ninaona kuwa ni chaguo dogo lakini chenye athari kubwa katika kuonyesha kwamba mtu anauzingatiaji na anamfumo katika kazi yake. Hata nje ya kazi kuvaa saa kunanisaidia kuzingatia muda binafsi na shuguli za kila siku.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu ni eneo linaloeleza chanza cha jamii tamaduni, siasa na ata tabia za watu. Historia hutoa mwanga juu ya namna dunia ilivyofika ilipo leo. Na mara nyingi huonyesha kuwa changamoto za sasa ni mpya bali zimewai kujitokeza katika nyakati tofauti kwa mazingira tofauti. Ninapopitia matukio ya zamani ninaweza kuona mifumo, maamuzi na matokeo ambayo hutupa funzo kuhusu mipango ya baadae. Zaidi ya hilo, istoria ni chanzo kizuri cha utambuzi wa utamaduni. Inafundisha kuhusu watu waliotangulia, mashujaa, mapambano, mafanikio na makosa yaliofanya. Hii unifanya kuheshimu zaidi juhudi za zizazi vilivyopita. Na kuelewa kwa nini baadhi ya mataifa jamii au misimamo ipo ivilivyo leo. Pia historia hunipa nafasi ya kuunganisha masomo mengine kama geografia, uchumi, siasa na dini kwa sababu mara nyingi haya mambo yanaingiliana. Kwa ujumla, kujifunza historia ni zaidi ya kufahamu tarehe na majina ni kujenga mtazamo wa kimkakati na uelewa mpana wa dunia.

Ujuzi yambao napenda kuimarisha na usimamizi wa wakati chini ya shinikizo na mawasiliano ya kitahaluma kwa njiya mandish. Ingawa nina mpangilio mzuri wa kazi na ninajitahidi kufanikisha kila kitu kwa wakati. Napenda kuwa bora zaidi katika kushugulikia majukumu mengi kwa wakati mmoja bila kuhisi msongo wa mawazo. Kuimarisha ujuzi huu kuna nsaidia kufanya mamuzi ya haraka kuwonkoza kwa ufanisi na kwakikisha kila kazi inafanywa kwa ubora hata pale shinikizo liko kubwa. Pili napenda kuimarisha ujuzi wa kuandika ripoti baruwa pepe au mawasiliano ya kitaluma ili yawe ya wazi enye mwelekeo na enye ushawishi. Hii ni muhimu hasa kazini au katika mradi inayo usisha timu kubwa au wateja. Kwani mawasiliano mazuri huondoa kutokwelewana, huongeza wajibikaji na huunda mazingira ya ushirikiano. Kwa jumla, kuhimarisha ujuzi huu kutanisaidia kwa mfanisi zaidi, kuwasiliana kwa ufasaha na kuongeza damani yangu katika timu au ushirika.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku. Kwa nimegundua kuwa muda huu ni mzuri kwa mwili kupumzika. Akili kujiandaa kwa siku mpya na kudumisha afya ya mwili na akili. Kwa siku za kazi huwa najitahidi kulala mapema ili kuamka nikiwa na umakini na nguvu za kutosha. Hasa kwa kazi zinazoitaji umakini mkubwa. Wakati wa wikendi au siku ya mapumziko napendelea kulala kidogo zaidi kama mwili unaitaji. Lakini si kawaida kupita kiasi kwani hilo linaweza kufurugha ratiba ya asubui za kazi. Pia ninajiapusha kutumia simu au vifaa vingine karibu na muda wa kulala ili usingizi uwe wa asili na wa kuendelea bila usumbufu. Kwa ujumla, ninazingatia usingizi kama kipengela muimu cha afya, utendaji kazini na hali akili kwa maisha ya kila siku.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule ya msingi, ambaye alinionyesha thamani ya nidhamu na bidii katika kujifunza. Nilikua mtoto mwenye hamu ya kujua, lakini mara nyingine ningechelewa kumalizia kazi au kupuuza maelekezo madogo. Mwalimu wangu alinionesha kwa uvumilivu jinsi ya kupanga muda, kufuata maelekezo na kujitahidi bila kuogopa changamoto kunavyosaidia kufanikisha malengo makubwa. Alitumia mfano raisi ya maisha ya kila siku akitufundisha kuwa hata kazi ndogo ikiwa inafanywa kwa ufanisi hujenga tabia nzuri na kuleta matokeo makubwa baadae. Jambo hili lilinifundisha pia umuhimu wa uwajibikaji binafsi na kushirikiana na wengine leo hii nidhamu na bidii ni usingi ya maisha yangu na ninapotimiza majukumu yangu au kushughulikia changamoto mara zote nakumbuka mafundisho haya ya mwalimu wangu.